Napenda rangi za utulivu na zenye usawaziko, hasa nyeupe iliopauka krimu na kijivu chepesi kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi huleta mwangaza wa asili. Hufanya chumba kionekane kikubwa zaidi na hujenga mazingira ya utulivu yanayofaa kwa kupumzika au kufanya kazi kwa umakini pia napendelea rangi za asili kama bluu ya kupooza au kijani hafifu rangi hizi zina athari ya kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa mfano, bluu nyepesi ni nzuri kwa chumba cha kulala kwa sababu husaidia kuleta hali ya utulivu wakati kijani kuleta hisia ya uhai na ukaribu na mazingira ya asili. Katika baadhi ya maeneo napenda kutumia rangi ya msisitizo kwa ukuta mmoja kama kahawia nyepesi au bluu iliyokolea kwa kiasi. Hii huongeza mvuto wa kisanaa bila kufanya chumba kionekane kizito au chenye msongamano wa rangi. Kwa ujumla, uchaguzi wangu wa rangi za ukuta huongozwa na kusudi la chumba, mwangaza uliyopo na hali ninayotaka kujenga. Kwangu, rangi nzuri si tu mapambo, bali ni nyenzo muhimu ya kuunda mazingira yanayounga mkono ustawi wa akili na mwili.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyo aminika. Ili kupata taarifa zilizo sahihi na zenye mtazamo mpana. Chanzo cha kwanza ni vyombo rasmi vya habari kama vile televisheni, redio na magazeti ya kitaifa na kimataifa. Vyanzo hivi hunisaidia kufuatilia habari za siasa, uchumi na matukio muhimu ya kila siku kwa uwiano na uhariri wa kitaaluma. Pia hutumia mitandao hususan tovuti za habari na majukwaa ya kidijitali. Kupitia simu au kompyuta naweza kusoma makala, taarifa za haraka na uchambuzi wa kina kuhusu mada mbali mbali hii hunipa fursa ya kupata habari kwa wakati na kufuatilia matukio yanayo endelea duniani kote. Zaidi ya hayo kupata habari kupitia mitandao ya kijamii lakini kwa umakini mkubwa. Mitandao hii ni ya haraka sana katika kusambaza taarifa lakini pia ina taarifa zisizo sahihi. Kwa hiyo huitumia zaidi kama kiashiria cha awali. Kisha huhakikisha ukweli wa habari hizo kupitia vyanzo rasmi na vinavyo aminika. Kwa ujumla ninazingatia mchanganyiko wa vyanzo na uhakiki wa taarifa kabla ya kuzikubali kama kweli mtazamo huu hunisaidia kuwa na uelewa mpana kufanya maamuzi yenye busara na kuepuka kupotoshwa na habari zisizo sahihi.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni buluu kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, mpangilio na kujiamini. Blue ni rangi inayo husishwa na uthabiti na uwazi wa mawazo. Ndiyo maana hunivutia sana katika mazingira ya kazi na ya binafsi. Inasaidia kuleta hali ya utulivu bila kupunguza umakini. Nilipenda rangi hii zaidi baada ya kuiona mara nyingi katika mazingira ya asili hasa anga la wazi na maji kama bahari au maziwa kila ninapoangalia anga lenye blue safi au uso wa maji tulivu uhisi hali ya amani na uiano ambayo unifanya nipumzike kiakili na kihisia pia nimekutana na blue katika mazingira ya kazi na usanifu wa ndani ambapo hutumika kuonyesha taaluma, uaminifu na utulivu kwa mfano, ofisi nyingi na taasisi hutumia rangi ya bluu katika rembo, katika nembo au kuta kwa sababu huongeza umakini na kuleta mazingira ya kazi yenye utaratibu kwa ujumla, rangi ya bluu imekuwa sehemu ya maisha yangu kupitia asili, kazi na uzoefu wa kila siku si rangi tu ya kuvutia machoni, bali ni rangi yenye maana na athari chanya katika mtazamo wangu. Na hali yangu ya jumla.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu unisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi yanavyoathiri, nchi, uchumi na jamii kwa ujumla. Matukio ya kimataifa kama siasa, uchumi wa dunia, teknolojia na mabadiliko ya tabia nchi yana uhusiano na maisha ya moja kwa moja kila siku ata katika ngazi ya kitaifa au binafsi. Ninafuatilia matukio haya kupitia vyombo vya habari vinavyoaminika na vyanzo vya uchambuzi wa kina hii unisaidia kutoisha kwenye vichwa vya habari pekee bali kuelewa sababu athari na muktatha mpana wa matukio hayo mtazamo huu unijenga kiakili na unifanya niwe na maoni yaliozingatia hoja na taarifa pia ninaona kufuatilia matukio ya kimataifa kama njia ya kupanua fikra na mtazamo wa kimataifa. Kuna niwezesha kuelewa tamaduni, changamoto na mafanikio ya mataifa mengine. Jambo linaloongeza uvumilivu na uelewa wa tofauti za kijamii na kisiasa. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa unifanya niwe mtu mwenye ufahamu mpana anaye jali mabadiliko ya dunia na anaye fanya maamuzi kwa msingi wa taarifa. Nizoea muhimu katika ulimwengu wa leo unaounganishwa kwa kasi kupitia taarifa na teknolojia.